Na mnapenda kujaribu teknolojia mpia kwa kuwa inansaidia sana. Aswa katika utafiti wangu kama wanafunzi, katika usomaji wangu wa kilasi. Kuna pia inaresisha kazi yangu ya usomaji, napata kujua mwingi, napata kufanya kazi yangu kwa rahisi. Unapata kuwa muda ambao ninge usoma ambao ninge utumia kufanya utafiti katika vitabu ni mwingi sana ukilinganisha na ule wa teknolojia mpia. Kukwa teknolojia hii mpya inaresisha kazi yangu kusomaji.